Napenda kusoma vitabu vya kujielimisha na kuhamasisha hasa vinavyo zungumuzia maendeleo binafsi, uongozi na mafanikio ya maisha. Pia hupenda vitabu vya historia na hadithi zenye mafunzo kwa sababu hunipa mtazamo mpana wa dunia na kunisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa weingine. Zaidi ya hayo wakati mwingine husoma vitabu vya imani na tafakari vinavyo nipa utulivu wa akili na hunisaidia kukuza maadili mema. Kwa hivyo, napenda vitabu vina vyoaongeza maarifa, vina vyo jenga tabia na vina vyo chochea kuwa mtu bora zaidi maishani.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu hunipa utulivu na nguvu hasa asubuhi au wakati wa mapumziko. Chai hunisaidia kuanza siku vizuri na kunifanya nijisikie nikiwa tayari kwa majukumu ya siku. Zaidi ya hayo, chai ni kinywaji kinachofaa kunywewa katika mazingira tofauti, iwe nyumbani, kazini au nikiwa na marafiki wangu. Mimi huifurahia ikiwa ya moto yenye ladha ya wastani na wakati mwingine nikiongeza maziwa au tangawizi. Kwa ujumla, chai ni kinywaji kinachonipa faraja, utulivu na ladha ninayoipenda zaidi.

Timu ya michezo ninayofuata zaidi ni Harambe Stars huifatilia kwa sababu ni timu ya taifa letu na inawakilisha Kenya katika mashindano ya kikandanda na kimataifa. Kila inapocheza huleta hisia ya uzalendo na mshikamano miongoni mwa wananchi. Napenda kuona juhudi za wachezaji wanapo pambana uwanjani, licha ya changamoto wanazo kutana nazo. Kufatilia mechi zao hunipafuraha matumaini na hamasa hasa wanapopata matokeo mazuri. Pia hunifanya nijisikie sehemu ya safari ya maendeleo ya michezo ya nchi yetu na kuunga mkono vipaji vya ndani kwa moyo wote.